Ndiyo natumia teknolojia ya sauti na rekodi sauti kuwasiliana na watu ambao sina muda wa kuongea nao ana kwa ana kwa muda huu. Kuhoni natumia teknolojia ya sauti kwa kuwatumia sauti yangu ikiwa ina maelekezo fulani juu ya jambo fulani. Ilimradhi wakipata muda waisikilize wapate hayo maelekezo na huo ujumbe husika.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa, nimewahi kutembelea ziwa Victoria lililopo Mwanza, kaskazini mwa Tanzania, katika mkoa wa Mwanza. Ziwa hilo ni kubwa, limehusisha nchi zaidi ya mbili ambayo ni nchi tatu kiujumla. Tanzania, Kenya na Uganda. Ziwa hilo lina samaki, na viumbe vingi vya majini. Samaki mkubwa wa aina ya pekee anaitwa sato ambaye ni maarufu sana duniani kote ziwa hilo ni kubwa na ni ziwa kubwa zaidi Afrika Mashariki na Afrika kiujumla.

Simu yangu naitumia zaidi kwenye masomo yangu, ambao pia natumia kusoma majarida mbalimbali na kusoma kazi za walimu wanazonitumia. Pia simu yangu natumia zaidi kwenye mitandao ya kijamii kusoma matukio, kuangalia matukio mbalimbali ya kidunia yanavyokwenda kutoka hatua moja hadi nyingine. Simu yangu inatumika zaidi kwenye mawasiliano kwa njia ya mfumo wa meseji pia na ni mfumo wa kuongea ambao ni ana kwa ana au kwa kusikia sauti yangu.

Kila siku ninatumia zana nyingi ikiwemo simu na kutumia kompyuta au tunaita kompyuta mpakato. Iyo ni aina la digiti ninazozitumia kila siku kuingia mtandaoni kuangalia matukio mbalimbali habari zakimataifa na kitaifa za ndani ya nchi yangu, nchi jirani na nchi za mbali. Yanayoendelea duniani kote kwenye upande wa michezo, afya na zaidi katika ushirikiano kimataifa.